Ningependa kupata mafunzo yanayolenga kukuza ujuzi wangu wa kitaaluma na kibinafsi kazini. Kwanza, ningependa kufundishwa mbinu bora za mawasiliano ili niweze kuwasiliana kwa ufanisi na wenzangu, wasimamizi na wateja. Pili, mafunzo ya matumizi ya kiteknolojia za kisasa na zana za kazi yangenisaidia kuongeza ufanisi na kasi ya utendaji wangu. Pia, ningependa kupata mafunzo ya usimamizi wa muda na utatuzi wa matatizo, ili nijifunze kupanga kazi vizuri na kukabiliana na changamoto kazini. Aitha, mafunzo ya kufanya kazi kwa timu na uongozi yangenijenga kuwa mfanyikazi mwenye mchango chanya, anayejituma, mwenye nidhamu na anayezingatia malengo ya shirika kwa ujumla.

Ninapo kutana na tatizo kazini nalianza kwa kulielewa kwa kina ilikubaini chanzo chake halisi. Nakusanya taarifa husika kwa kusikiliza maoni ya wahusika na kupitia taratibu za kazi zinazo husika. Baada ya hapo, nachambuwa mbinu mbali mbali za kulitatua tatizo na kutathmini faida na hasara za kila mbinu kabla ya kuchukua hatua. Pia, nashirikiana na wenzangu au wasimamizi pale inapobidi ili kupata mawazo tofauti na suluhisho bora. Inatekeleza uamuzi uliopitishwa kwa uangalifu na kufuatilia matokea yake ili kuhakikisha tatizo halijirudi. Zaidi ya hayo na chukua funzo kutoka kwenye tatizo hilo ilikuboresha utendaji wangu na kuzuia changamoto kama hizo siku zijazo kazini.

Ndiyo na wafahamu majirani zangu kwa kiasi kikuba. Tunaishi kwa kushirikiana na kueshimiana. Jambo linalo saidia kudumisha amani na mshikamano katika jamii yetu. Na fahamu majina yao, shugli wanazofanya na babi ya familia zao. Jambo linalo raisisha mawasiliano ya kila siku. Tunasaidiana pale panapotokea changamoto kama wile tarura, sherehe au shuguli za kijamii. Pia tunashirikiana katika kulinda usalama wa eneo letu kwa kushirikiana kutoa tarifa muimu inapohitajika. Usiano uu mzuri, unifanya nijisikie salama na kuwa seyemi ya jamii ya nye mshikamano. Kuwafahamu majirani zangu kuna nseidia kujifunza madili ya kijamii kama uvumilivu, ushirikiano na kueshimiana. Ambayo ni muimu sana katika maisha ya kila siku na maendelewa ya jamii kujumla.

Timu ya michezo ninayoifuata kwa karibu ni Manchester United hasa katika mchezo wa soka. Nimekua shabiki wa timu hii kwa mda mrefu kwa sababu ya historia yake kubwa, mafanikio na mchango wake katika maendelea ya soka duniani. Ninapenda mtindo wao wa uchezaji unaojitahidi kushambulia na kupambana hadi dakika ya mwisho. Pia huafuatilia wachezaji wao muhimu wabadiliko ya benchi la ufundi na mwenendo wawo katika mashindano mbalimbali ya ndani na kimataifa. Kufuatilia Manchester United hunipa burudani hunichangia subira na kunifunza umuhimu wa kazi ya timu, nidhamu na kutokata tamaa hata wakati wa changamoto. Kwa ujumla, timu hii imekua sehemu ya mapenzi yangu ya mchezo na huhunipa motisha ya kuendelea, kujifunza na kupenda soka.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ninaamini ni haki na wajibu wa kila raia kushiriki katika mchakato waki demokrasia, kupiga kura hunipa nafasi ya kuchagua viongozi ninaowaamini na wanaoweza kuakilisha maslahi ya wanainchi ipasavyo. Pia, ni njia ya kutoa maoni yangu kuhusu mwelekeo ninaoutaka inchi au jamii yangu ichukue. Ninahakikisha ninajisajili kwa wakati kufuata taratibu za uchaguzi na kupige kura kwa amani na uwajibikaji. Ata hivyo, kabla ya kupiga kura, huhitaji kujielimisha kuhusu wagombea, sera zao na rekodi zao za utendaji ili kufanya uamuzi ulio sahihi. Kwa kufanya hivo, nahisi ninachangia katika kujenga utawala bora, uwazi na maendeleo ya jamii. Kupiga kura pia hunijengea hisia ya uwajibikaji na umoja kama mwanainchi.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na faida nyingi kiafya. Samaki wanavirutubisho muhimu kama proteini, omega 3, vitamini na madini ambayo husaidia kuimarisha afya ya moyo, ubongo, na mwili kwa ujumla. Ninapenda hasa samaki waliokaangwa, kuchemushwa au kupikwa kwa mchuzi wa nazi, kulingana na aina ya samaki na mapishi. Pia, samaki ni chakula chepesi kinachoyeyuka kwa uraisi tumboni. Hivyo, hunifanya nijisikie vizuri baada ya kula. Zaidi ya hayo, samaki hupatikana kwa urahisi katika meneo mengi na ni sehemu muhimu ya vyakula vya jamii nyingi. Kula samaki mara kwa mara hunisaidia kudumisha lishe bora na mtindo mzuri wa maisha. Kwa ujumla, napenda kula samaki kwa sababu huchanganya ladha, afya na urahisi wa upishi katika mlo wangu wa kila siku.

Napendelea kuvaa tishati kuliko shati kwa sababu unipa uhuru na faraja zaidi katika shuguli zangu za kila siku. Tishati ni raisi kuvaa nye pesi na ufaa katika mazingira mengi asa wakati wakazi zisizo rasmi au mapumziko. Pia uniruhusu kusogea kwa uraisi bila kuisi kubanwa Jambo ambalo ni muhimu katika shugulizi na zoitaji mwendo au muda mrefu wa kufanya kazi. Haitha tishati upatika na katika mitindo na rangi mbali mbali hivyo unipa na fasi ya kuonyesha ladha yangu ya mavazi. Hata hivyo sipuuzi umuhimu wa shati asa katika matukio rasmi au ya kikazi ya nayohitaji mwonekano wanidhamu. Kwa ujumla, tishati ndilo vazi ni nalopendelea zaidi kwa matumizi ya kila siku kwa sababu ya uraisi, faraja na mtindo wake waki sasa.

Ninapo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa hupenda kufanya ivyo kwanjia raisi lakini yenye maana mara nyingi utumia siku hiyo nikiwa na familia na marafiki wakaribu kushirikia na chakula vinywaji na mazungumzo ya furaha Wakati mungine huwanda chakula kidogo au keiki kama ishara ya kushkuyu kwa zawadi ya uhai Pia, utumia munda kutafakari mafanyikio na changamoto za mwaka uliopita, pamoja na kupanga malengo ya mwaka unawufuata. Katika baadhi ya miaka, upenda kufanya tendo la kijamii kama kusaidia wa itaji au kutembelea kituo cha atoto ya tema ili kushiriki furaha na wengine. Kwa kufanya hivyo, siku ya kuzaliwa kwangu unikumbuja umuimu wa shukurani, upendo na kushirikiana na watu ninawapenda katika maisha yangu.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kuosha vyombo baada ya chakula. Hii ni kazi inayoweza kuchukua muda mrefu hasa wakati familia ni kubwa au vyombo vimejaa chakula kigumu kama mchakanyiko wa mafuta na mchele. Pia mara nyingine, huchukua muda mwingi kupangilia na kusafisha jikoni baada ya kuosha. Jambo linalonichosha. Kazi hii huitaji subira na umakini mkubwa ili vyombo visiharibike na mara nyingi huitaji kutumia maji mengi na sabuni. Jambo linaloweza kufanya mikono yangu kuumika au kuwa kavu. Ingawa ni muhimu kwa usafi wa nyumba. Bado ni kazi ninayohisi kuwa inachovu na mara nyingine inanikera. Hasa, baada ya siku ndefu ya shule au kazi, hata hivyo, najua inapaswa kufanywa. Hivyo, hujaribu kuifanya kwa haraka na kwa uangalifu.

Ninapo shugulikia wateja uanza kwa kuwakaribisha na kuwa natabasamu ili kuunda hali ya urafiki na uaminifu. Ninawasikiliza kwa makini wateja ili kuelewa mahitaji yao na matatizo wanayokabiliana nayo. Baada ya hapo, huwapa maelezo kwa uwazi na kwa lugha rahisi kuhakikisha wanapata ufafanuzi kamili wa huduma au bidhaa zinazotolewa. Pia ninashirikiana na wao kwa subira kushugulikia malalamiko kwa utulivu na kutoa suluhisho zinazofaa Ninahakikisha kila mteja anaisi kutaminiwa na kuheshimiwa jambo linaloongeza kuridhika kwa wateja zaidi ya hayo hufuatilia mawasiliano ya baada ya huduma ili kuhakikisha wateja wameridhika na huduma iliotolewa. Jambo linalosaidia kujenga uhusiano na kudumu kwa wateja. Kwa ujumla, ufanye kazi kwa uvumilivu na maadili mema.